Nilizaliwa katika mji wa Mumias. Mji wa Mumias ulipewa jina hilo kutokana na mfalme aliyekua anaishi mjini humo. Mfalme alikuwa anaitwa Mumia. Kwa hivyo watu walikuwa wanasema wanaenda kutembea kwa Mumia. Hadi jina hilo likageuka kuwa Mumias. Ambayo inamanisha yaani kwa Mumia katika lugha ya Kingereza.

Napenda filamu za action, yani zile zenye watu wanapigana sana, zina kimbia sana, zile ambazo kuna watu kukimbizana, watu kupigana. Napenda filamu za action sana, sana sana, zile ambazo zina mihemko mingi sana.

Napenda kutulia na familia, tukipigia hadithi, tukieleza na mambo yaliotukia, tukiongea mambo ya siasa, tukiongea mambo ya biashara, tukiongea mambo yanayotukia katika kijiji chetu, mji wetu, na nchi yetu kwa jumla.

Nafuata matukio ya kimataifa hasa kutoka katika nchi za ulaya na nchi za zilizo Amerika. Kwa mfano mimi hufuatilia sana siasa ya marekani, mambo yanayosemwa na rais wa marekani Donald Trump. Mimi hufuatilia sana pia mambo yanayofanyika katika nchi ya uingereza, ulaya, hasa mpira huko, mpira wa miguu soka na mambo mengine ya.

Mimi napenda sana kuongea, kujuana na watu. Kwa hivyo tukishirikiana na timu mimi huakikisha ya kwamba tunaelewana. Kila mtu anazungumza anaongea. Kila anachokifikiria, ili tuzidi kuendelea pamoja katika masuala tunayofaa kufanya kama timu.

Mimi hupumzika baada ya sikundefu kwa kulala. Mimi wakati wote ni napopata na fasi na nahisi ni mechoka. Mimi huenda kitandani au saa zingine katika kiti na kulala na kupumzika na sahau mambo yote ambayo ni likuwa nayo yakinisumbua akili.

Mnyama ninaempenda zaidi ni kifaru, wakati nilikuwa mdogo nililetewa picha ya kifaru, na toka siku hiyo napenda sana mnyama wa kifaru. Anapenda pia ndovu, maanake ndovu ni mkubwa, na ndiye mnyama mkubwa zaidi anaetembea barani, nampenda sana, napenda wanyama wa ndovu na kifaru.

Anapenda mkate wa aina ya superloaf ni mkate unaojulikana sana hapa Kenya. Umekuwepo kwa mudamrefu na naupenda sana manake mkate huu ni nyororo na nitamu sana na ukila unahisi ni kama unakula keki. Ni mkate mzuri sana na naupenda.

Study muhimu kabisa kwa kazi yangu ni bidii, yafaa mtu aweke bidii kabisa, ajifunze kwafano kuchomelea, yafaa ukuwe na uhakika. Ukiuwa na uhakika, yaani inamanisha unaeza kupima kabisa kile unachokifanya, ukisha kipima, basi unapata kujenga vitu vilivyo sawa kabisa.

Chakula nina chopenda kula jioni ni wali kwa nyama. Nikipata nyama wakati wote mimi husikia vizuri na mimi hula nyama hiyo kama nimefurahi sana. Napenda sana kula nyama na ningependa watu wengine pia wajaribu kula nyama jioni manake nyama ukila jioni si kama ukila asubuhi ni tamu sana.

Mimi huwashughulikia wateja wangu kwa furaha, wanapokuja, mimi huwasalimia. Nahakikisha ya kwamba wamefurahia kazi yangu, mimi huwauliza wanachokihitaji. Na mimi huwapea kwa mwendo wa aste aste, si mbio sana. Lakini nahakikisha ya kwamba wamefurahia kazi yangu na watarudi tena.

Sera ya kampuni ninayoiona muhimu sana ni kampuni iwe na mandhari yanayofurahisha wafanyikazi wao. Mandhari yakiwa mazuri, basi wafanyikazi watatia bidii na wataweza kutoa mazao mazuri kwa kampuni hilo. Kampuni isikue inawakelelesha wafanyikazi wake, bali iwape wafanyikazi wake mapenzi na wafanyikazi wajihisi wako nyumbani.

Naam naam ningependa kurudi ujana, ujana ni moshi na unapopita haurudi lakini ningependa sana kurudi nifanye mambo mengi ambayo siku fanya nilipokuwa kijana huwa najihisi ni kama mambo mengine ya li nipita kwa hivyo ningependa sana kurudi niwe kijana ni sumbue zaidi ya nilivyo sumbua.

Mimi huunda marafiki wapya kwa kuongea na watu ninaokutana nao. Anapenda sana kuzungumza na watu wageni, nachukua nambari zao za simu, tunawasiliana, tunajuana kupitia hivyo. Naweza kujuana na watu hao na tunapata kuunda uhusiano na kwa hivyo tunakuwa marafiki.

Aninalopenda kununua zaidi ni magari. Mimi nikipata pesa mingi. Mimi kile la kwanza ninalonunua ni gari. Napenda sana kununua magari. Maanake ukinunua magari, unaweza kutoka eneo moja hadi lingine. Napenda sana kununua magari na mimi hutumia muda wangu mwingi sana kuendesha magari.

Rangi nayoipenda sana ni rangi nyeupe. Rangi nyeupe inaonekana kwa mbali. Asa katika kuta zangu za nyumba. Kitoka inje kuna magari ya rangi nyeupe. Rangi nyeupe inasaidia sana mambo kuonekana. Ni rangi nzuri manake haifichi mambo kama vile rangi nyeusi.

Naam mimi hutumia video kwa mawasiliano, mimi huongea na kutangamana na watu kupitia video kwa mfano katika Google Meet, saa zingine natumia Zoom, ukitumia video kwa mawasiliano, unaeza kumuona anachofanya mtu upande mwingine, na yeye pia anaweza kuona unachokifanya upande wako.

Naam naam nahifadhi kitu cha dhamani kinacho itwa dhahabu. Mimi ni na dhahabu ambayo nimeiweka chini ya kitanda changu. Dhahabu hii ni kama kilo moja hivi. Na kina dhamani kubwa sana hapa Kenya napenda sana kuki angalia. Naam nimeweka dhahabu pia nina saa zenye dhamani ya juu sana ambazo nime ziweka chumbani pangu.

Nikiwa na familia yangu, sisi huzungumza, sisi huongea mambo yanayotuhusu mimi hufurahia sana nikiwa na familia yangu. Na ni mda ambao nina furaha sana, napenda sana kutangamana na familia yangu. Nikiwa huko tunapiga jadithi, tunakula vyakula, tunanofua minofu. Napenda sana mda huo, pia tunakunywa vinywaji.

Mahali ninapoishi panaitwa Kitusuru hapa Nairobi. Eneo hili ni eneo la kifahari, limezungukwa na miti tele. Naishi katika nyumba inayoitwa Bungalo. Nyumba hii ninaishi peke yangu na nimezingirwa na miti tele. Halafu kuna barabara nzuri. Watu wanaoishi karibu karibu ni watu wa kifahari. Napenda sana eneo hili. Nimekuwa nikiishi huku kwa kama miaka miwili sasa.

Mara nyingi asubuhi mimi hula mkate na maziwa, napenda sana kula mkate na maziwa, mara nyingi asubuhi, pia maziwa hayo lazima yawe na majani, yani iwe chai, mimi hunywa chai na nakula chai hiyo kwa mkate, napenda sana asubuhi kama sijafanya hivyo nahisi ni kama siku yangu haijaanza bado.

Mara nyingi, mimi hucheza na mke wangu. Uwa tunacheza michezo kama vile michezo ya video, tunacheza michezo kama vile Mortal Kombat, tunacheza mchezo wa FC25. Mimi napenda sana kucheza na mke wangu tikiwa nyumbani. Saa zingine tunacheza ata soka naye nyuma ya nyumba. Napenda sana kucheza na mke wangu, kabisa.

Kujiandha kwa mkutano, mimi kwanza huwa natayarisha vitabu ambavyo nitaeza kuandika mambo yatakayotukia katika mkutano huo. Mimi pia huangalia zile zilizo vitu vilivyoandikwa katika agenda, najitayarisha na maswali najitayarisha nawapigia wenzangu pia kujua wachofikiria. Kisha nikifika mkutanoni basi naanza tu.

Mimi hushiriki katika jamii yangu kupitia kuuliza maswali, napenda sana kuuliza watu maswali kuwajulia hali ili nipate kuona wanavyoendelea katika maisha. Mimi napenda sana jamii yangu, napenda sana kushiriki nao, napenda sana kujua wanachokifanya kuwauliza maswali na kuwasaidia wale waliolemewa katika jamii.

Naam, ninapenda sana kujaribu teknolojia mpya. Manake teknolojia mpya inasaidia kufanya mambo kuwa raisi zaidi. Na ukijua teknolojia mpya mbele ya watu wengine unaeza kuunda pesa. Kwa hivyo, napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Ili niweze kuwa mbele katika sekta yangu ya kazi.

Mimi husafiri kila siku kupitia barabara. Inatoka eneo moja hadi lingine kupitia barabara. Kupitia magari, mimi hupanda gari aina ya matatu ama saa nyingine mimi huendesha gari langu aina ya Toyota Corolla naendesha kutoka eneo moja hadi lingine. Bila wasiwasi.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni ule wa kutia makini katika kuchomelea. Mimi nimejifunza zaidi kuchomelea, nimejifunza zaidi kutia makini katika michoro yangu na kupitia njia hiyo ni meweza kufanya nikawa mweledi kabisa katika kuchomelea na kufanya kazi zingine zote.

Napenda mikutano ya ana kwa ana, ninapo kutana na watu ana kwa ana, unaeza kuona wanachokifikiria, unaeza kuona macho yao, unaeza kuona uso zao, ukaeza kupata wanavyo fikiria kuhusu jambo ama mambo unayoyasema. Lakini kukutana katika mtandao ni ngumu maanake saa nyingine, watu wanazima video zao kwa hivyo huwezi jua wanachofikiria.

Mimi napenda kusimamia watu ni waelekeze kwa mambo wanayofaa kufanya. Mimi sipendi kusimamiwa, maanake uksimamiwa unaweza pata mkubwa ambaye anamadharau. Saa zingine mkubwa huyo anaweza kulazimisha kufanya jambo ambalo hutaki kufanya. Kwa hivyo mimi napenda mimi ndio niwe mkubwa, mimi ndio niwe naelekeza watu, mimi ndio niwe nawafanyisha nawambia fanya hili, fanya hili. Sipendi kusimamiwa, napenda niwe anayesimamia watu.

Naam naam napenda sana kula samaki. Mimi hula samaki kila siku. Nikiwa nyumbani nyumbani kwetu ni karibu na ziwa Victoria. Na tumekua tukivua samaki tangia tukiwa wadogo. Kwa hivyo napenda sana kula samaki. Na samaki pia inauzwa. Unaweza kununua hata ukiwa jijini Nairobi. Samaki ni tamu sana ina nyama nyororo. Napenda sana samaki.

Mimi hulinda faragha yangu mtandaoni kwa kukosa kuposti posti mapicha. Mimi hulinda faragha yangu kwa kutumia pia kueka sieki picha zangu raisi na hata natumia account ambazo watu hawazijui. Kwa jinsi hiyo watu hawaezi jua nachokifanya hawaezi kunijua mimi tunatangamana tu lakini hawajui ni mimi hivyo naficha faragha yangu nailinda faragha yangu.

Naam naam, napenda asali sana, napenda asali sana. Asali ni tamu, inatiririka vizuri kwenye mwili, inasaidia kukinga magonjwa kama vile homa, napenda sana asali na mara nyingi nimeenda kuitafuta asali kwenye mizinga ya nyuki, na nimeumwa na nyuki lakini badaye nimekula asali na kufurahia. Napenda sana asali, ningependa kila mtu ajaribu, asali.

Likizo yangu ya ndoto ni kwenda fukweni mwa bahari hasa katika visiwa vya Maldives ningependa sana kwenda Maldives. Nikiwa na mchumba wangu tuweze kujituliza, kujivinjari, kutulia kando ya bahari, tuangalie samaki, tule vyakula vya aina aina ningependa sana kwenda likizo yangu ya ndoto katika Maldives. Nifurahie na mpenzi wangu.

Mimi napenda kununua vitu mtandaoni, unabonyeza tu simu yako, na unapata kuona vitu vinayouzwa, na unanunua rahisi. Mimi napenda sana kununua vitu mtandaoni, manake ukinunua vitu mtandaoni ni rahisi sana, kuvipokea, unapiga tu oda yako, na vitu hivyo vinaletwa hadi, mlangoni pako, unavichukua, unalipa, na kila mtu anenda nyumbani kama amefurahi.

Wakati umeme unapokatika, mimi huwasha, umeme tofauti, unaotumia sola. Mimi nina sola ambayo inanisaidia kuweka moto. Wakati ambapo umeme unapotea, natumia nguvu za sola. Pia nina jenereta, jenereta hii naitumia sana. Inanisaidia katika wakati ambapo umeme umepotea. Napenda sana jenereta hii na yanisaidia sana.

Naam, naam, napenda sana kunywa maziwa, mimi hunywa maziwa hasa wakati wa asubuhi na jioni, ninapo amka jambo la kwanza huwa kunywa maziwa. Maziwa ni mazuri na yanasaidia kiafya, yanakusaidia kukuza afya yako, yanakukinga kutokana na magonjwa, yanakusaidia mwili wako pia kukuwa mkubwa. Penda sana maziwa, mimi hunywa maziwa mara mbili kila siku.

Naam naam nafahamu majirani zangu, nimekutana nao kila siku, tunaongea, tunajuliana hali, tunajua kinachoendelea katika maisha yetu, mimi nawapenda sana majirani zangu na huwa tunashirikiana sana, huwa tunashirikiana sana kwa mambo mbali mbali, nawajua, nawafahamu vizuri, hata nimetangamana na watoto hao, bibi zao, na watu tofauti tofauti.

Kipa umbele kwa mawasiliano kazini ni mashauri. Mashauri ni jinsi ambavyo tunafaa kufanya mambo kazini. Hilo ndilo jambo la kwanza kabisa katika mawasiliano kazini, ambalo mimi huulipa kipa umbele. Na mashauri haya ni jinsi mtu anavyofaa kufanya jambo fulani kazini, kwa mfano kumwelekeza mtu na nadhani hayo ndiyo mambo nayoyapea kipa umbele kabisa kazini.

Wakati wa likizo mimi hujielimisha zaidi, mimi hujistawisha kwa kusoma zaidi, nikisoma, natia maanani mambo yanayofanyika karibu nami. Wakati wa likizo, napata kujifunza mambo nisiyoyajua, na hivyo naeza kujistawisha, naeza kuimarika zaidi, naeza kuwa bora zaidi. Napenda sana kujistawisha wakati wa likizo, kupitia kusoma.

Wakati kuna baridi kali, mimi huvaa nguo nguo zinazo kinga baridi, mimi hujifunika kitandani, nahakikisha ya kwamba nimejifunika na blanketi nzito, nimetumia pia nguo nzito, nahakikisha ya kwamba pia nimewasha moto katika chumba, ili baridi hiyo kali isiniletee ugonjwa. Watu wengi sana huugua wakati wa baridi kali lakini ukieza kujifunika vizuri basi utaepuka magonjwa na utakua sawa sawa.

Kulinda mazingira, mimi huwakikisha na nyunyizia maji, mimea ilio karibu na kwangu, mimi huwakikisha situpitupi plastiki ovyo ovyo, mimi huwakikisha naokota uchafu karibu na chumbachangu, na choma uchafu hiyo ama na naitupa katika maeneo yaliyo wekwa na serikali kutupwa takataka. Mimi ni mpenzi wa mazingira na mimi huwakikisha na ilinda visi ipasavyo.

Naam naam, napenda kuvaa kofia, manake ukivaa kofia si raisi watu wakujue, unaeza kupita watu bila watu wao kusumbua. Mimi napenda sana kuvaa kofia, manake pia ukivaa kofia, unaeza kujificha. Ukapita watu wengi bila watu wao kukusumbua. Watu wao kuombaomba pesa. Watu wao kufanyia mambo mabaya. Napenda sana kuvaa kofia. Na nina kofia aina aina.

Wakati wa jioni ninapomaliza kazi, jambo la kwanza mimi hufanya ni kuenda madukani. Kule madukani naenda kwenye sinema, naona kama movie moja, filamu moja ama mbili. Kisha narejea nyumbani kwa sherehe na jamii yangu. Tunapata kunywa pombe, tunakula minofu. Kisha mida ya kama saa tano, saa sita mimi napumzika, naenda kulala.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kwamba atie bidii katika maisha. Hakuna jambo linalokuja rahisi hapa maishani. Cha muhimu ni kutia bidii na kumwamini Mwenyezi Mungu. Siku moja utapata mafanikio, utapata jambo ambalo litakubali. Na utafaulu kwa hivyo tu tia bidii na utia imani kwa mwenyezi mungu. Manake siku moja, mambo yatafanikiwa.

Anapenda chakula chenye mafuta, manake mafuta hufanya chakula kiwe kitamu. Chakula kikiwa na mafuta, unaweza kula na ukanona vizuri, na ukawa na mwili wenye afya tele. Watu wakikuangalia, wanaona yakwamba uko na pesa mingi. Na kumbe tu ni chakula unacho kula.

Mimi hufanya mazoezi asubuhi ninapoamka. Mimi hukimbia kama kilomita kumi kutoka nyumbani kwangu. Kisha nakimbia tena kurudi kilomita kumi nyingine. Kisha nikifika nyumbani naingia kwenye gym. Hapo kwa gym nainua vyuma. Na inua vyuma hadi nasikia mwili unakuwa ama unachoka. Kisha narudi sasa kwa nyumba kulala.

Mimi hushugulikia muda wa mwisho kwa kuangalia kwanza mambo ninayofaa kufanya. Yale ambayo nilikuwa ninafaa kuyafanya kwa mudaa huo. Kisha na kama sijiyatekeleza, basi nayatekeleza na kuyamaliza. Yale ambayo sikuweza kuyafanya nayasukuma hadi muda mwingine. Na kubali tu matokeo kwamba sikuweza kumaliza kila kitu.

Jioni inapofika, jambo la kwanza mimi hufanya ni kutayarisha chajio, mimi hula chakula hiki na nikisha kula chakula hiki nafuraia sana, kisha nakaa chini kuona sinema, filamu, pia natangamana na mke wangu, tunasherekea, tunafraia. Kila siku mimi hufanya hivi, kisha nikimaliza naenda kupumzika nakaa nyumbani na nalala kwa furaha.

Mara nyingi asubuhi mimi hula wali kwa nyama. Mimi napenda sana kula wali kwa nyama asubuhi. Manake ukikula wali kwa nyama asubuhi. Unapata kuwa na nguvu au. Wali hii na nyama mimi huiteremsha na chai. Kwa hivyo mimi hunywa chai. Mimi hula nyama pamoja na wali. Kila asubui. Mara nyingi sana.

Wazo zuri ambalo ninayo kwa siku ya leo ni kwamba napanga kuenda madukani, nitafute vitabu, vizuri ambavyo nitakuja nisome hapa nyumbani. Napenda sana kusoma naamini ya kwamba kusoma kutanisaidia siku moja nitakuja kuwa mtu shupavu kabisa hapa maishani.

Napenda mkate aina ya Superloaf, mkate hiyo huwa nyororo sana, na ukikula unahisi vizuri, unafraia sana. Napenda sana mkate huo, ningependa sana kuwahimiza kila mtu ajaribu mkate aina ya Superloaf, manake ni tamu sana, na inapendeza sana, na ukikula haiwezi kunyonga.

Kipindi cha televisheni nachokipenda zaidi ni kipindi cha inspekta mwala. Napenda sana kuona kipindi hicho manake kinatuonyesha jinsi maafisa wa polisi, wanavyoishi na watu wengine na jinsi wanavyotumia hongo, saa nyingine katika shughuli zao. Mi napenda sana kipindi hicho na mimi hufurahia sana kukifuatilia kwenye televisheni.

Naam napenda sana kujaribu teknolojia mpya, maanake teknolojia mpya inamsaidia mtu kukuwa, kuweza kufanya mambo yake kwa urahisi. Ukipata teknolojia mpya kabla ya watu wengine, unapata kuwa shupavu zaidi, na unapata kuwa kuweza kuunda pesa zaidi kabla ya watu wengine wajue teknolojia mpya hiyo. Kwa hivyo mimi napenda sana kujaribu teknolojia mpya, na ni nzuri sana kwangu.

La sipendi kufanya kazi nyumbani, mimi mara mingi ni mvivu na sipendi kufanya kazi nyumbani. Penda tu kulala na kupumzika, lakini saa nyingine huwa inanibidi kufanya kazi, lakini ingekua hiari yangu, singewai kufanya kazi nyumbani, ningekua tunatulia, na kula tu chakula na kupumzika.

Mimi ushugulikia kazi za dharura kwa kuwaa aah kuwapea waa wagonjwa aah hali ya dharura kwa mfano namfinya kifua. Kifua chake kinaporuka juu na chini, basi anaeza kurudi katika hali ya uhai. Mimi pia aah wana shirikiana na mashirika kama vile Red Cross, wana scouti, tunaweka akili pamoja. Tunampa aah tunampa yule anaye hitaji kazi za dharura, usaidizi. Na pia tunapigia ambulansi. Ambulansi inakuja inamchukua inampeleka hospitali.

Ningependa sana kuwa mahiri katika kazi yangu, nieze kupanda ngazi tofauti, nipande hadi juu kabisa, nieze ata kufanya kazi yangu katika maeneo ya kimataifa, niende mahali kama marekani ama ulaya. Nifanye kazi yangu vizuri sana huko, na nieze kuwa bora katika kazi yangu, hadi nikuwe mkubwa kabisa.

Siku yangu ya kuzaliwa huwa siku ya furaha sana kwangu. Mimi huita jamaa marafiki na watu mbalimbali kwangu nyumbani. Mimi huwatayarishia vyakula. Mimi huakikisha kwamba wote wameweza kula na kufurahia vyakula tofauti tofauti. Mimi napenda sana siku ya kuzaliwa. Mimi husikiliza pia muziki na hutulia na bibi yangu na watu tofauti. Nasherehekea sana siku hiyo.

Mimi hufanya mazoezi kila siku, mimi hukimbia mbio, mimi pia huwa naenda kwenye gym, nainua vyuma, alafu pia mimi huhakikisha kwamba nakula chakula kizuri, asubui, chamcha na pia jioni. Kwa kufanya hivyo nahakikisha kwamba afya yangu ni nzuri na niko sawa sawa.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini ni kuwaelekeza wenzangu na kuwapa ushauri. Napenda sana kupata watu wageni, watu ambao wanajifunza kazi na ili niwape ushauri na kuwaelekeza, kuwaonyesha maeneo mbali mbali. Maana yake watu hawa wageni bado hawajajua kazi vizuri na pia hawajui kampuni vizuri. Kwa hivyo mimi nikiwaelekeza na sikia vizuri ndani ya roho na nafurahia sana.

Jambo linalo nifanya nicheke kabisa ni mtu anaposhtuliwa katika video, kwa mfano mtu aki mwagiwa maji ghafla, ama akishtuliwa ghafla na rafiki yake. Mambo hayo hunifanya nicheke sana mimi hufurahia namna mtu anavyoshtuka na wale wanavyo mwona akishtuka. Mambo hayo hunifarahisha sana na mimi husikia vizuri sana ndani ya roho.

Changamoto ninazo kutananazo kazini sana ni zile za kukosa kuelewana na watu hasa kwa lugha tofauti tofauti. Unapata kuna mtu anaongea lugha ya Kihispania, mwingine lugha ya Kireno, na mimi ninaongea lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo kuelewana na watu ndiyo hukuashida sana kazini. Lakini ninajikaza sana niweze kujua lugha tofauti tofauti ili kusiwe na kukinzana kwa sababu ya lugha.

Mimi huhimiza ushirikiano katika timu kwa kwa uhakikisha wale watu waliobobea, wanaeza kushirikiana na watu wageni. Mimi huhakikisha kwamba kila mtu anaongea na kila mtu anasikilizwa. Kwa mfano hata kama mtu ajulikani, anapo ongea nahakikisha kwamba kila mtu anasikiliza, kila mtu anachangia. Kwa hivyo ushirikiano unaeza kukuwa katika timu. Mimi hufurahia sana mambo hayo na napenda sana kukiwa na ushirikiano katika timu.

Naam ninapenda asali sana, asali ni tamu sana na ni nzuri, mimi hufurahia sana asali, na naipenda sana nikiona asali wakati wowote, mimi lazima nichukue kidogo nilambe. Ama wanavyo sema kweli mchovia asali hachovi maramoja, mimi napenda asali sana, napenda kuipaka katika mkate.

Napenda kutembea katika maeneo ambaye yana utulivu kama vile msituni, chini ya miti, mahali ambapo hakuna jua kali. Ninapenda kutembea nikisikiliza ndege wakiimba, nyimbo tofauti tofauti. Mimi husikia vizuri sana, mimi hufraia sana, napenda sana kusikiliza ama kutembea maeneo kama haya.

Wakati umeme unapokatika, mimi huwasha kandili ama taa ya mafuta taa na mimi huwasha taa hiyo na kuitumia, wakati mwingine mimi hutumia nguvu za sola. Sola inatokana na jua na ina nguvu tele, wakati mwingine mimi hutumia nguvu za sola kuwasha nyumba yangu.

Kitendo cha wema ambacho niemwahi kufanya ni niilisaidia mayatima. Kuna wakati mayatima walikua wamekosa vyakula, mimi nikawapea, vyakula, wakala, wakanywa, wakafurahi sana. Pia nimewahi kumsaidia mama mzee kuna wakati alikuwa anaenda sokoni na alikuwa amechoka na hakua na pesa za kutosha. Msaidia hela za nauli na akanishukuru sana.

Wakati nina furaha, mimi hunywa, mimi hula, mimi hujifurahisha sana, mimi napenda sana. Nikiwa na furaha, nakunywa, nakula, na mimi hufurahia sana, napenda sana wakati kama huo, na ningependa sana watu wengine pia. Wafanye mambo hayo wakati wana furaha.

Mimi huoga kila asubuhi, mimi hujipaka mafuta na hujirashia marashi, mimi pia hua nafanya mazoezi tele, mimi hukimbia, kwa kuoga nahakikisha kwamba mwili wangu ni safi, kwa kukimbia na kufanya mazoezi nahakikisha kwamba mwili wangu una afya nzuri, na mimi hula chakula kuhakikisha kwamba nina nguvu, kwa kufanya mambo hayo matatu nahakikisha kwamba najitunza.

Ndoto yangu kubwa ni siku moja nitajirike kabisa niwekwe hadi kwenye gazeti la Forbes magazine. Ningependa sana ni tajirike na niwe mtu anayejulikana sana, hata siku moja niweze kuwa rais wa nchi. Nikieza kufaulu mambu hayo, nita furahi sana, nita sherehekea kwa furaha tele.

Kabla ya kulala mimi husoma bibilia, mimi huomba mwenyezi mungu namshukuru kwa siku hiyo na namuomba kesho yake iwe siku bora zaidi. Mimi kabla ya kulala hayo ndiyo mambo huwa nafanya wakati mwingine mimi hunywa chai ama kula chajio. Daima mimi hufanya mambo hayo.

Mimi napendelea sana mahali pa kimya, manake ukiwa mahali pa kimya, unaweza kutulia na kufikiria mambo yanayokukumba, unaeza kupanga hesabu zako, unaeza kutulia, unaeza kuchora, unaeza kupiga hesabu. Kwa hivyo, mimi napenda mahali pametulia, manake, mahali palipotulia, unaweza kufanya hesabu zako.

Mimi njia nayotumia kupumzika sana sana ni kulala tu. Manake mi sijui meditation na sijui yoga. Kwa hivyo mimi huwa napumzika kwa kulala. Nikihisi nimechoka mimi huenda kitandani. Ama kwenye kiti natulia. Na najiruhusu nipumzike na kulala. Kwa hivyo mimi napenda kulala sana. Kama nimechoka.

Kampuni ya kiteknolojia ni nayo yamini sana ni kampuni inayotwa wa Samsung. Samsung imeunda vitu vingi sana kama vile simu, imeunda televisheni, imeunda hadi friji, imeunda vitu vingi sana na mimi mimi huwaminia ya kwamba Samsung wanaunda vitu vinavyodumu. Kwa hivyo ni kampuni ya teknolojia ni nayo iamini sana.

Chakula ninachokula maranyingi mchana ni ugali. Mimi nimelelewa katika familia kiluyha na ugali tumekuwa tukikula tangia tukiwa wadogo. Kwa hivyo maranyingi mchana nimezoea kula ugali. Manake ugali inanisaidia kuwa na nguvu na naeza kuisukuma siku hiyo hadi nikaenda siku nyingine.

Naam, mimi hununua vitu kwa kutumia simu, mimi huwa naenda katika maeneo ya pale madukani lakini kwa kutumia simu. Kuna maduka ambayo unaweza kuyapata mtandaoni ukapigia oda yako na kitu hicho kikaletwa mpaka mbele ya nyumba yako, ukalipa kwanza ndio ukapewa kitu hicho. Kwa hivyo mimi napenda sana kutumia simu, kuitisha vitu mtandaoni.

Kinywaji cha baridi ninachokipenda zaidi ni kinywaji kinachoitwa soda. Mimi napenda soda aina ya Coca-Cola. Ninapo hisi joto, ninapo hisi kiu. Mimi huenda madukani na kuitisha soda ya coca-Cola. Na mimi hunywa kama nimefurahi sana. Mimi husherehekea na marafiki zangu na watu tofauti tofauti.

Naam ninapenda sana kupanda milima, mimi hupanda milima hadi juu, mimi hufurahia sana kupanda milima, maanake ukipanda milima, unapata kufanya mazoezi, unapata kuona mandhari mageni ambayo hujayaona awali. Mimi napenda sana kupanda milima na mimi hufurahia sana.

Nahisi vizuri kuhusu wasilisho, ni na imani ya kwamba ni mepeana wasilisho zuri na nafurahia sana. Na ni matumaini yangu ya kwamba wasilisho hilo, litaleta matokeo bora na nitachaguliwa katika mambo yanayofuata mbele na nitakuwa wale wa mustari wa mbele.

Mtu aliyenifunza jambo muhimu ni mwalimu wangu. Mwalimu wangu alinifunza ya kwamba hakuna mtu aneyejua kila kitu. Kwa hivyo ni muhimu tuwe tunasoma mara kwa mara. Tunauliza maswali, tunaongea na watu wengini. Kwa hivyo mimi namshukuru sana mwalimu wangu wa shule ya msingi. Bwana osore kwa kunifunza mambo haya.

Naam, ninapenda sana kuvaa kofia. Ukivaa kofia unaweza kuona mambo yanayofanyika karibu na wewe bila kuchomwa na jua. Pia unaweza kujificha watu ambao hautaki wajue ya kwamba napita eneo fulani. Kwa hivyo mimi napenda sana kuva kofia. Manake kofia inanisaidia kujificha na kufanya shughuli zangu pole pole.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni ule wa kutabiri mambo. Ningekua na uwezo huo, ningefurahia sana, manake ningejua kama naenda kukumbana na tatizo mbele. Na hivyo ningeifunga safari yangu na kukosa kuenda. Pia ningekua naweza kujua mambo yatakayofanyika mbele. Maybe pengine ningekosa kufanya mambo hayo, ningefurahia sana.

Nikiwa na marafiki zangu, mimi napenda kucheza michezo ya video kama vile FC25 wakati mwingine nacheza michezo kama vile Mortal Kombat, tunapigana katika video, tunacheza michezo ya soka katika video, ni michezo mizuri sana na mimi hufurahia sana kucheza michezo hii nikiwa na marafiki zangu.

Chumba changu cha kulala ni kidogo, kina kitanda hapo, kina kabati, kina rangi nyeupe kwenye kuta. Chumba changu cha kulala pia nimeeka eneo ya kuchaji simu. Ni hivyo tu hakuna manmo mingi, alafu kuna kioo kikubwa hapo, nje ukiangalia, unaeza kuona nyumba ya jirani, unaeza kuona bawabu, amesimama kwenye lango la jirani, lango kuu. Pia kuna majirani wengine, kuna miti tele. Ni hivyo tu hakuna mambo mingi nathani hivyo ndivyo kuko katika chumba changu chakulala.

Napenda kuandika kwa kompyuta, maanake kompyuta inakusaidia, kuandika vitu mbio mbio, si kama kuandika kwa mkono. Kuandika kwa mkono, kuna chukua muda, wakati mwingine hata mambo unayoandika hayaonekani. Kwa hiyo, mimi napenda kompyuta, maanake kila mtu, akiandika kutumia kompyuta, ule muandishi unakaa sawa na unafanana. Kwa hivyo, huwezi jua nani ana muandiko mbaya na nani anamuandiko mzuri.

Kinywaji nachokipenda zaidi ni kinywaji cha soda. Mi napenda soda inaitwa Fanta. Soda hiyo ni kinywa mimi ujihisi, nimefurahi sana, mimi uhisi, moyo wangu umetulia. Asa ninapopata soda hiyo aina ya Fanta na nibaridi sana na ni masaa ya mchana na jua nikali. Mimi husikia vizuri sana, mimi ufurahia, nikinywa soda hiyo.

Mnyama ninaetaka kumfuga ni mnyama aina ya kondoo. Kondoo huwa wanyama waliotulia sana, hawana mambo mingi. Kwa hivyo mimi ningependa kumfuga kondoo siku moja, niwe namwangalia tu akikula nyasi, na hivyo ningekua nafraia sana, manake kondoo ni ishara ya utulivu, na ni mnyama aliyetulia sana.

Naam, ninapenda sana kucheza ngoma, hasa masaa ya usiku, mimi hucheza ngoma, na wenzangu, tunakaa, tunatulia, tunafurahia, muziki, kwa hivyo mimi napenda sana kucheza ngoma, hasa ngoma za kiasili, ngoma za kiasili kama zile zinaitwa isukuti, kucheza ngoma hizo mimi hupandwa na jazba na mimi hufurahi sana.

Mimi huenda maktabani mara mbili kwa wiki. Mimi uenda siku ya jumatatu na mimi uenda siku ya Ijumaa. Nikienda siku ya jumatatu navichukua vitabu ambavyo ntavisoma hiyo wiki. Na siku ya ijuy naviregesha vitabu nilivyovichukua siku ya jumatua. Kwa hivyo siku mbili hizo wanaenda kwa minaji litofauti. Lakini mimi napenda sana kuenda maktabani.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni yale ya kufanya kuprogramu kompyuta. Ningependa kujifunza lugha za kompyuta kama vile javascript, lugha kama vile python, lugha kama css. Nikipata kujifunza lugha hizo za kompyuta, nitakuwa mweledi sana na nitaweza kusuluhisha matatizo mengi katika jamii na kuiboresha jamii yangu hasa hapa Afrika na Kenya.

Naam nimenunua tikiti za matukio mara nyingi sana na mimi napenda sana kununua tikiti za matukio kwa mfano. Nilinunua tikiti ya mwanamuziki, shupavu sana anayeitwa Watendawili, alipo kuja hapa Kenya. Mimi nilinunua tikiti hizo, nimenunua tikiti mara nyingi na napenda sana kununua tikiti za matukio.

Mpira wa besiboli ni mpira unaojulikana sana, katika bara la marekani. Kuna wakati nilialikwa huko, nikapata timu mbili zilikuwa zinacheza mchezo wa besiboli. Nilifurahia sana mchezo huo. Kuna wakati ambapo mchezaji mmoja alipata kuumia mguu, aligongwa na ule mpira. Kwa hivyo, muda huo ni wakati huo ndio uliokuwa mkuu kabisa. Katika mpira wa besibali, na sitawai sahau mchezaji huyo alivyoumia vibaya sana.

Ninafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kupiga hadithi na watu hao, tunapata kutangamana, tunapata kuongea, napata kujua maswala tofauti, tofauti ambayo tunaeza kufanya. Ili tujiondoe katika matatizo yetu. Kwa hivyo mimi, mimi ufanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kuongea nao, kujuliana hali, kuweza kusuluhisha matatizo mbalimbali.

Kuwianisha kazi na maisha ya kibinafsi ni ngumu sana. Mimi hutumia mpangilio. Mimi huandika masaa ambayo nitakuwa nikifanya kazi na masaa ambayo nitakuwa nikifanya mambo yangu ya kibinafsi. Kwa kuwa na mpangilio ni rahisi sana kuwianisha mambo haya mawili na kwa muda mrefu ni weza kuwianisha kwa kutumia mpangilio na kuwa na kitu kinachoitwa timetable.

Ninapenda sana kuendesha baisikeli, unapoendesha baisikeli, unapata kufanya mazoezi tele tele katika mwili wako, unapata kujifanyisha mazoezi, unapata kusaidia mwili wako kusisimka, miguu pia inachemka na unapata kukata zile kalori ambazo zilikuwa zimejaa. Kwa hivyo mimi napenda sana kuendesha baisikeli, mimi hufraia, mimi ujiisi ni kama nafanya mazoezi.

Mimi hujikinga na jua kali kwa kuenda chini ya miti. Wakati mwingine mimi huingia katika nyumba yangu ama niingie ndani ya gari, kwa hivyo mimi napenda kujikinga na juakali, kwa kujikinga chini ya miti. Nikifanya hivyo naweza kutulia, na kusahau matatizo ambayo niko nayo, naweza kujisikia nimetulia.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini ni kwamba nimetolewa katika cheo cha chini na nikapelekwa katika cheo cha juu. Na sasa mshahara wangu pia umeongezwa napata pesa maratatu zile nilizokuwa ninapata kitambo. Kwa hivyo najihisi ya kwamba nimeweza kufanya mambo mengi ambayo ninakumbana nayo maishani. Nashukuru sana na naomba ya kwamba nindelee kupanda zaidi kazi ni.

Naam, nimawai kufuga mbwa, nimawai kufuga paka, nimawai kufuga ngombe, nimawai hata kufuga kondoo. Kwa hivyo mimi napenda kufuga wanyama na nimewai kufuga mnyama. Siwezi kataa, nimefuga mbwa kutokea alipo kuwa mdogo, nikamtoa meno, mpaka mbwa akasonga, akawa mkubwa zaidi.

Kazi ninayoithamini zaidi ni kazi ya udaktari. Udaktari wanasaidia sana hapa duniani kwa kwa kuhakikisha ya kwamba. Wagonjwa wote wanapata afueni. Watu wanaeza kupata afueni kutokana na magonjwa yao. Hivyo wanaeza kuendelea kufanya kazi zingine. Bila madaktari hakuna mtu angeeza kutembea kutoka eneo moja hadi jingine akiwa mgonjwa. Kwa hivyo madaktari wanasaidia sana kutoa magonjwa.

Mimi huweka neno siri salama kwa kulificha neno hilo kutokana kando na watu wengine. Mimi ulificha hata mke wangu hawezi kuliona, wazazi wangu hawaezi kuliona kwa kuficha neno siri nahakikisha ya kwamba hakuna mtu anaeza kupata data yangu, hata kupata pesa zangu. Kwa hivyo, mimi uliweka neno siri salama kwa kuficha kando mbali na kila mtu.

Naam mimi huwa napigia kura, huwa napiga kura kuchagua viongozi mbalimbali, kwa mfano ninaeza kumchagua yule atakaye tuwakilisha katika wadi, wakati mwingine namchagua mbunge, namchagua governor, namchagua senator, namchagua kiogozi wa kina mama, na mchagua hata rice. Kwa hivyo mimi hupiga kura na ninapenda sana kupiga kura.

Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembelea ni mahali panapo itwa Gedi. Gedi ilikuwa maeneo ya mfalme fulani alikuwa anaishi hapa Afrika. Ningependa sana kuenda kutembea huko siku moja ni jionee. Mambo ninayo sikia manake maeneo hayo yalikuwa na, ya likuwa ya mekoma sana na ya likuwa na ushupavu na ya likuwa ya nasifika sana. Ningependa niende siku moja nijionee.

Programu ninayoitumia mara nyingi ni programu inayoitwa Microsoft. Microsoft ni programu nzuri sana, inatusaidia kutayarisha ripoti, inatusaidia pia kujaza fomu, inatusaidia pia kuwaonyesha watu kili ulichotayarisha. Kwa hivyo mimi inapenda sana programu ya microphone ya Microsoft na mimi hutumia sana programu hiyo katika shuguli zangu za kila siku.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia ni ile ya kuosha vyombo. Mimi sipendi kuosha vyombo kabisa na mimi nachukia sana kazi hiyo. Ingawa napenda kupika, mimi sipendi kuosha vyombo kwa hivyo. Mara nyingi utapata vyombo vichafu katika chumba changu ama nyumba yangu. Mimi ningependa nipate mke mapema. Mke huyo anisaidie kwa kuosha vyombo.

Mimi hulinda faraga yangu mtandaoni kwa kutumia majina ambayo si yangu. Mimi pia si rahisi kuposti picha zangu mtandaoni manake humjui yule anayeona kwa hivyo mimi sipendi sana kuposti picha zangu mtandaoni. Na mimi kwa kufanya hivyo nahakikisha nalinda faraga yangu na niko salama.

Mji wangu wa kuzaliwa unaitwa Mumias. Mji huu ulipewa jina kutokana na mfalme aliyekuwa anaishi huku. Mfalme aliyekuwa anaiwa Mumia. Kwa hivyo mimi naupenda sana mji wangu. Mji wangu ni umejaaa sana hasa lugha za. Watu kutoka maeneo ya kibaluya na wengine kutoka maeneo ya kiluo. Kwa hivyo mji wa Mumias mjimzuri sana na una mchanganyiko wa watu.

Mimi huwa sina shida kusubiri kwenye mstari. Mimi huwa naamini yule aliyekuja wa kwanza wacha ashughulikiwe kwanza. Iposa mimi aliyekuja baadaye nishugulikiwe. Mimi huwa sina pupa, huwa sina haraka ya kuruka mstari. Mimi hufurahia mpangilio na mimi hufurahia sana kusubiri kwenye mstari.

Napenda chakula chenye ladha nzuri. Chakula chenye ladha nzuri, huwa kinamsaidia mtu. Kula kama amefurahi. Kikula chakula chenye ladha mbaya, utakula kama umenung'unika. Kwa hivyo, mimi napenda chakula chenye ladha nzuri. Unakula kama umefurahi. Nampigia mpishi makofi. Mimi napenda chakula hicho. Hasa kile kiichowekwa viungo, tofauti tofauti.

Marekani inatimu nyingi za kiragbi lakini mimi napenda timu inayoitwa All Saints FC, All Glory DC, timu ya All Glory DC ni timu nzuri sana na mimi nimeenda mara nyingi kuona mechi zao wakati mwingine naona tu kwenye televisheni, timu hii ni timu yenye watu wengi na watu hawa wanabidii sana au hujituma sana na huhakikisha kwamba wanashinda mechi zao.

Mimi huanza mradi mpya wakazi kwa kufanya, kusoma kwanza, nikifanya nikisoma kwanza, kisha niongee na watu, niwaulize maswali, na hakikisha ya kwamba naelewa kwanza mradi huo kabla nijiingize. Nikifanya hivyo, ni nazidi kukomaa kama binadamu, nazidi kuwa bora zaidi, na naendeleza kabisa na mradi wangu mpya.

Mfumo wa simu ninaoupenda zaidi ni mfumo wa smartfoni, mimi napenda smartfoni sana, ukilinganisha na simu za kitambo zile za rununu. Mimi napenda simu za smartfoni sana, maanake pia unaezaenda mtandaoni, unaezaenda maneo kama Facebook, Instagram, TikTok. Ukiangalia simu za kitambo zile zenye kubonyeza bonyeza vidude ilikuwa ngumu sana kufanya mambo kama hayo kwa hivyo mimi ni mpenzi sana wa smartphone.

Mimi napenda sana kucheza mchezo. Maanake ukicheza mchezo unapata kuwa na uwezo wa kubadilisha matokeo ya mchezo huo. Lakini yule anayetazama tuu, hawezi kubadilisha matokeo ya mchezo huo. Yeye ni kuona tuu. Kwa hivyo mimi naamini ya kwamba kucheza, kuna manufaa kuliko kuona. Kwa hivyo mimi hupenda kucheza mchezo kuliko kuona tuu.

Anapenda mtaa wangu kwa sababu ni mtaa wa kifahari, kuna vyumba vizuri, vyumba vilivyoundwa vya kisasa. Mi napenda sana kuishi maeneo ambayo watu ni watu wa kifahari, haupati kupatana na watu wanaokusumbua wakikuombaomba pesa. Kwa hiyo mi napenda mtaa wangu sana, sababu ya mambo hayo.

Ninapotaka kustarehe mimi hutulia tu na marafiki zangu, sisi hunywa mvinyo na kutulia. Wakati mwingine tunakula vyakula ama naenda nalala tu chini ya mti. Na nikifanya hivyo nakuwa na starehe sana nahisi mwili ni kama unatoa shida na matatizo zinazonikumba.